Tabia za watu zinazonichukiza ni pamoja na kutupa taka chini na kutafuna chakula vibaya. Kutupa taka chini, kunachafua mazingira, kunasababisha magonjwa na kuharibu mandhari ya miji yetu. Kutafuna chakula vibaya kukosa heshima, husababisha kelele zisizofaa na kukwaza wanaokula pamoja. Tabia hizi zinaonyesha ukosefu wa nidhamu, elimu na kujali wengine katika jamii Kwa hiyo ni muhimu kujifunza adabu kuwajibika kibinafsi na kuheshimu mazingira pamoja na watu wanaotuzunguka katika maisha.